Uzoefu huu ulionifundisha zaidi ni kupitia changamoto katika masomo na kazi. Hasa pale, mambo hayakuenda kama nilivyopanga. Ulikuwa na nyakati nilikosea, au nikachelewa kufika malengo. Lakini hapo ndipo nilijifuza uvumilivu, kujipanga upya na kutotaka kutokata tamaa. Uzoefu huu ulinifundisha kuwajibika, kujifuza, kutokana na makosa. Na kuthamini maendeleo madogo madogo hadi kufikia mafanikio.

Nigemshauri, mtu anaye anza kazi hivi. Kwanza, jifuze kwa makini, usikate tamaa kuhuliza maswali na kuelewa taratibu za kazi. Pili, fanya kazi kwa bidii na uwajibikaji. Watu huona mtu anapojituma na kuzingatia majukumu yake. Tatu, kutengeneza uhusiano mzuri na wenzako. Ushirikiano na mawasiliano mazuri ni muhimu. Ya nne, panga muda wako vizuri. Timiza kazi kwa wakati na usiache mambo muhimu yakikusumbua. Ya tano, jifuze kutokana na makosa. Makosa ni sehem ya kujifuza. Usiogope kuyakubali na kuyarekembisha. Kwa kifupi, kuwa mtulivu, mwenye bidii na mwenye nia ya kujifuza kila siku. Hii ndiyo njia ya kuaza kazi kwa imani na mafanikio.

Katika kazi yangu natamani kufikia kiwango cha njuu cha utaaluma, utaalamu na utuwaminifu. Nataka kuwa mtu anayefanya kazi kwa umbora, anaye eshmika, na anayetoa mshango chanya kwa watu na tasisi. Ninazofanyia kazi. Pia, ningependa kuendelea kunjifuza na kukua. Ili niweze kushika maanjukumu makubwa zaidi na kufikia mafanikio ya kundumu.

Ili kujenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wengine, hao unaweza kufanya hivi. Kwanza kuwa mkarimu na mwenye heshima, salimia sikiliza maoni yao na heshimu tofauti zao. Pili, shirikiana kwa thati. Toa msaada pale, inapohitajika na ushirikiane kwenye miradi ya pamoja. Tatu, weka mawasiliano wazi. Eleza mawazo yako kwa wazi na ulinde utambulisho wa wengine. Nne, shiriki wakati wa starehe. Kama chakula chapa moja au mazungumzo ya kirafiki, yanasaidia kuimarisha uhusiano. Tano, jifunze kutoka kwa wengine. Heshimu uzoefu na ubunifu zao na jaribu kuingia bora zaidi. Kwa kifupi, kuwa mkarimu, mkweli na mchangamano kwa kushirikiana ndiyo msingi na mahusiano bora kazini.

Mimi hutumia programu hizi kwa mara mingi. Moja programu za mawasiliano kama WhatsApp, email na Zoom kwa ajili ya kuwasiliana na wenzangu. Pili, programu za kazi kama Microsoft Word, Excel na Google Drive. Kwa ajili ya maandiko, hesabu na kuihifadhi faili. Tatu, programu za habari na burudani kama YouTube, TikTok na Spotify. Kwa kupata habari na kupumzika nne programu za kupanga muda kama Google Calendar au Reminders huhakikisha kazi Zinatimiza muda Kwa kifupi napendelea Programu zinazorahisisha kazi mawasiliano na kupanga muda wangu.